Ndiyo, ninapenda kuogelea sana hasa wakati wa jua kali. Hua naenda kwenye buawa la kuogelea karibu na nyumbani mwishoni wa wiki. Naona kuogelea ni njia nzuri ya kupumzika, kufanya mazoezi na kufurahia maji. Pia ninapenda kushindana na marafiki wangu na familia yangu kuona nani kati yetu wanaweza kuogelea kwa kasi zaidi.

Wazo zuri ninalo. Kwa siku ya leo ni kwamba kila mtu ana nafasi ya kuanza upya bila kujali yaliyopita. Tunapochukua hatua ndogo kuelekea malengo yetu. Tunajenga msingi wa mafanikio ya baadaye. Leo ni fursa ya kujituma kitu kipya, kusaidia mtu mwingine au kufanya jambo moja kwa ufanisi zaidi.

Mimi hupendelea kutazama michezo, hasa mpira wa miguu na mpira wa vikapu. Ninapokuwa nyumbani au mapumzikoni, mimi huangalia mechi za ligi, maarufu, kama vile NBA ama EPL. Inanipa burudani na msisimuko hasa nikisha, hasa nikishabikia timu ninayoipenda.

Ningependa kujaribu mchezo wa go-cut racing kwa sababu unaonekana kuwa na kuwa wakusisimua na wakasi. Sijawai kuendesha gari la mashindano lakini nadhani ingekuwa uzoefu wakipekee na wakufurahisha. Pia napenda michezo ya kimkakati kama chess kwa sababu inahitaji kufikiria kwa kina na kupanga hatua.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist, kilichoandikwa na Paulo Quelo. Ni hadithi ya kijana anayeanza safari ya kutafuta hazina, lakini mwishowe anagundua kuwa thamani ya kweli iko ndani yake mwenyewe. Nilikipenda kwa sababu kinahamasisha mtu kufuata ndoa zake, ndoto zake bila kuogopa.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya tangawizi. Ninaipenda kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na joto hasa asubuhi au jioni wakati wa baridi. Kwa kawaida, mimi hukiandaa kutumia maziwa, majani ya chai na kipande cha tangawizi safi.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujijenga kama mtaalumu wa masiliano ya kidigitali na uongozi wa miradi. Nataka kueza kusimamia timu za kimataifa kwa ufanisi, kutumia teknolojia kuwasiliana kwa urahisi na kutoa matokeo bora kwa wateja. Ninajifunza mbinu za kisasa za mauzo, usimamizi wa wateja na matumizi ya majukua kama OnlyFans na Silence Voice AI.